Kinacho nipa motisha kubwa kazini ni ule uwezo wakuleta mabadiliko chanya na kukuza maisha ya watu kupitia kile kinacho ninacho kifanya. Kwani hakuna hisia nzuri kama kujua kuwa juhudi zako zimesaidia kutatua tatizo la mtu au kurahisisha jukumu fulani lilokua gumu. Napata hamasa sana, ninapofanya kazi katika mazingira yanayodamini ubunifu na kunipa nafasi ya kujifunza vitu vipia kila siku. Kwa sababu ninamini kukua kifikira ndiyo siri ya kubaki na msimsimko wa kudumu katika taluma yoyote. Pia ushirikiano mzuri na wenzangu na ile hali ya kuaminiana ndani ya timu inanitia nguvu sana. Kujua kwamba kuna watu wanao tegemea mchango wangu na mimi ninaweza kuwategemea wawo kuna jenga ari ya kufanya kazi kwa bidii na wadilivu. Mwisho wa siku kuwona matukeo yanaonekana kutokana na mipango tutulioyueka yani tangible results. Kunanipa kuridhika kwa ndani na kunifanya niamke asubuhi nikiwa na shauku ya kukabidhi changamoto mpya kwa ujasiri na tabasamu pia.

Ndiyo, napenda sana kuenda pwani kwa sababu mazingira ya bahari yana sifa ya pekee ya kuituliza akili na kuupa mwili wangu nishati mpya ya kupitia upepo mwanana na sauti ya mawimbi yanayo gonga mwamba. Kila ninapo pata nafasi ya kutembelea pwani, mimi hupenda kutembea peku peku kwenye mchanga mweupe nyakati za jioni ijua likiwa lina teremka. Jambo ambalo hunifanya nijisikie mwepesi na mwenye amani tele huku nikitafakari mambo mbalimbali ya maisha. Pia mimi ni mpenzi wa vyakula vya baharini vikiwa bado vibichi. Hivyo hukaa kwenye migahawa au migahawa ya kando ya bahari na kufurahia samaki wakuchoma au kamba huku nikitazama upeo wa maji kunanipa burudani ya kipekee ambayo siwezi kuipata kwingineko harufu ya chumvi bahari na rangi ya bluu ya maji hunikumbusha utajiri wa asili yetu na kunipa msukumo wa kuwa na mtazamo mpana zaidi wa ulimwengu. Hili inayofanya, hali inayofanya safari za pwani likuwa ndizo mapumziko yangu bora zaidi. Inapohitaji kukimbia kelele na kupurukushani za mjini.

Wakati wa mapumziko ya mchana, mimi hupendelea kwanza kabisa kujitenga na screen ya kompyuta au simu yangu na kuenda sehemu yenye hewa safi, kama vile bustani ndogo iliyo karibu na ofisi. Ili kuupa ubongo wangu nafasi ya kupumua na kurejesha umakini, uliopotea wakati wa kazi za asubuhi. Mimi hutumia muda huu kufurahia chakula changu cha mchana ambacho, mara nyingi huwa ni chepesi na chenye virutubisho. Nikijitahidi kula taratibu huku nikitafakari na kusikiliza muziki laini unayonisaidia kutulia na kuondoa msongo wa mawazo. Baada ya kula mimi hupenda kufanya matembezi mafupi ya dakika kumi hivi. Ili kuchangamka na mzunguko wa damu mwili. Au wakati mwingine mimi hukaa kimya na kufanya meditation fupi inayoniwezesha kupanga mpya mawazo yangu na kupata nishati mpya ya kukabiliana na majukumu ya mchana yaliyobaki. Huu ndio wakati wangu muhimu wa kujijali na kujijengea hali ya amani ya ndani. Jambo ambalo nimegundua linanisaidia sana kuwa na ufanisi mkubwa zaidi na kuepuka uchovu wa kifikiria. Kifikira ninapofika wakati wa jioni.

Mimi hukabiliana na mabadiliko kazini kwa mtazamo chanya na udadisi mkubwa. Nikiamini kuwa kila mabadiliko huleta fursa mpya za kujifunza na kuboresha mifumo ya utendaji ilio zoeleka ambayo labda ilikuwa inaanza kupitwa na wakati. Baada ya kupinga au kuhofia mabadiliko, mimi huanza kwa kutafuta habari sahihi na kuelewa sababu za msingi zilizoo pelekea mabadiliko ihayo. Kisha ninajitahidi, kujiunga na mafunzo au warsha, zinazohusika ili niongeze ujuzi wangu ni mapema na kubaki kuwa mshindani mzuri katika mazingira mapya. Vile vile mimi upenda kuwa mstari wa mbele kuwasaidia wenzangu wanaoweza kuwa na wasiwasi au mgumu. Kwa kuelewa mwelekeo mpya kwani kufanya kazi kama timu. Na kubadilishana umawazo usaidia kupunguza msongo wa mawazo na kufanya kipindi cha mpito kuwa chepesi na chenye mafanikio kwa kila mmoja. Kwangu mimi mabadiliko ni kama upepo unaovuma. Baada ya kujenga ukuta wa kuzuhia, mimi uchagua kujenga kinu cha upepo ili kuzalisha nishati mpya itakayo ni sikuma mbele kitaaluma na kuongezo ufanisi wa shirika langu kwa ujumla.

Malengo yangu ya muda mrefu katika kazi yangu ni kuwa mtaalamu mbobezi na kiongozi wa fikira. Anayetambulika na kuleta masuluhisho ya kibunifu ya nayoguza na kuboresha maisha ya watu wengi katika jamii. Ninatamani kufikia na fasi ambapo nitaweza kusimamia miradi mikubwa yenye adhari, chanya kitaifa na kimataifa. Huku nikitumia ujuzi wangu kuwa fundisha na kuwa inua vijana wanaochipukia katika taaluma hii ili kutengeneza kizazi, kijajo, ya cha ubunifu, wabunifu na wenye maadili na weledi pia. Kwangu mimi kelele, kelele cha mafanikio sio tu vyeo au kipato. Bali ni kuwa na kuwa kazi yangu imeacha alama isio futika katika kuraisisha mifumo ya maisha. Kuongeza ufanisi wa kiviwanda na kuchochea maendeleo endelevu yanayo zingatia utunzaji na mazingira ya utu. Nina endelea kujifunza kila siku na kujiwekea malengo madogo. Kwani yanaweza kupimika. Ni kiamini kuwa kwa nidhamu uvumbilivu na ashauku ya kujituma nitaweza kufikia mbali. Na kuwa miongoni mwa watu wanao changia mabadiliko makubwa ya kimaendeleo ulimwenguni.

Wakati wa baridi kali, mimi huchukua hatua mathubuti za kulinda afya yangu kwa kuvaa mavazi mazito kama sweta za sufu koti kubwa na wakati mwingine mitandio ili kuhifadhi joto la mwili wangu. Hata saa nyakati za asubuhi na usiku wakati halijoto iliposhuka sana mimi hupendelea kunywa vinywaji moto mara kwa mara hususa chai ya viungo vyenye tangawizi nyingi au supu ya mboga mboga ambavyo husaidia kuupa mwili joto la ndani na kuimarisha mfumo wa kinga dhidi ya mafua ya na kikohozi pia. Ndani ya nyumba mimi huhakikisha madirisha yamefungwa vizuri ili kuzuia upepo mkali wa baridi usiingie. Na mara nyingi, mimi hutumia muda wangu mwingi kwa nikiwa nimejifunika blanketi laini. Huku nikisoma kitabu au kuangalia filamu nikiwa nimepumzika kwenye kochi. Vilevile mimi hupaka mafuta mazito ya ngozi. Ile kuzuia ngozi yangu isikauke au kupasuka kutokana na hewa kavu ya baridi. Na ninajitahidi kufanya mazoezi mepesi ndani ya nyumba ili kuchangamsha. Mzunguko wa damu na kufanya mwili ubaki mchangamfu na wenye nishati licha ya hali ya hewa kuwa na ikuww ya kulegeza.

Siku yangu ya kuzaliwa mimi huichukulia kama wakati muhimu wa kutafakari safari yangu ya maisha ambapo hupendelea kuanza siku kwa utulivu wa kipekee nikiwa pekee yangu asubui ili kutoa shukrani. Lakini inapofika mchana na jioni mimi hupenda kuungana na familia yangu na marafiki wakaribu kwa ajili ya chakula cha pamoja. Sherehe ya siku ya kuzaliwa niliopenda zaidi ni ile ya mwaka jana ambapo wapendwa wangu waliniaandalia, dhifa na kushitusikiza uwanja wa nyumbani. Tukiwa tumepambwa na taa ndogo za rangi na muziki mwanana wa asili uliyotawala anga la usiku. Chakula nilicho kipenda zaidi siku hiyo. Kulikuwa ni pilau ya mbuzi iliokolea viungo vya karafu na mdalasini, iki ambatana na keki kubwa ya chokoleti, yenye tabaka la salted caramel ambayo ilikuwa na ladha ya kipeke. Na ilio yeyuka mdomoni kwa utamu, kuhusu zawadi mimi ni mtu ni nae dhamini sana vitu vienye mguso wa kibinafsi. Hivyo zawadi ninayopenda kupokea zaidi ni kitabu kizuri ambacho rafiki yangu amekiandika ujumbe wa moyoni ndani yake. Au hata kifaa kidogo cha kiteknolojia kinachoweza kunisaidia katika shughuli zangu za kila siku. Kwangu mimi kiini cha siku hii sio gharama ya sherehe bali ni kicheko tunacho shiriki. Na watu ninao wapenda na keki ya chokoleti siku zote ndiyo inayo kamilisha furaha yangu ya kuzaliwa.

Kinywaji ninachokipenda kunywa asubuhi ni kikombe kikubwa cha kahawa ya moto iliyo limwa katika nyanda za juu. Kwani harufu yake nzito ni ya kipekee kuwa inaniamsha akili na kunipa nishati ya haraka na kuanza majukumu yangu ya siku nikiwa na uchangamfu mkubwa. Mimi hupendelea kahawa yangu iwe na maziwa kidogo ya vugu vugu. Na bila sukari nyingi ili niweze kuhisi lada halisi ya punje za kahawa. Jambo ambalo limeridiwa kutoka katika mazoea yangu ya kuthamini vitu asilia vinavyo changamsha vinavyochangamsha mwili bila kuchosha. Wakati nikinywa kinywaji hiki mara nyingi mimi hutumia dakika chache kutazama mandhari ya nje ya dirisha langu au kusoma vinywa vya habari vya siku. Hali inayofanya muda wa asubuhi kuwa wa kitulizo kikubwa kabla ya purukushani za mchana kwanza. Kwa upande mwingine ikiwa nahisi nahitaji kitu chepesi zaidi, wakati mwingine mimi huchagua maji ya uvugu vugu yaliotiwa kipande cha limau na asali. Kinywaji ambacho nimegundua kinasaidia sana kusafisha mfumo wa mwili na kunifanya nijisikie mwepesi na mwenye afya bora asubuhi nzima.

Ndiyo, ninatumia mitandao ya kijami kwa umakini mkumbwa tena sana kama zana ya kupata habari mpia. Kujifunza ujuzi wakiteknolojia na kuungana na watu wenye maono yanayo fanana na yangu katika nyanja za kita aluma. Mara nyingi mimi upendelea kutumia majukua kama LinkedIn kwa ajili ya mausiano ya kikazi na Twitter ou Instagram. Ili kufuatilia meenendo ya ulimwengu na sana nikiwa na lengo la kutumia muda wangu watija badala ya kupotea kwenye maudui ya siwo na msingi. Nahisi kuwa mitandao ya kijamii ina nguvu kubwa ya kuleta mabadiliko chanya ikiwa itatumiwa kwa busara. Hivyo mimi huchagua kwa umakini kurasa ninzofuata ili kuhakisha kuwa kuta zangu za habari zimejaa msukumo wa maendeleo elimu na kicheko kidogo cha kupunguza msongo wa mawazo. Hata hivyo mimi hujiwekea mipaka ya muda wa kuitumia ilikuilinda afya zangu ya kiakili na kuhakikisha kuwa mahusiano yangu ya ana kwa ana na familia au marafiki yanabaki kuwa kipaombele changu cha kwanza. Jambo ambalo linanisaidia kubaki na usawa kati ya maisha ya kidigitali na uhalisia wa kila siku.

Mimi hupenda kuwa kwenye mahali penye utulivu mkubwa na mwanga mwanana wa asili hasa maeneo yanayo changanya usanifu wakisasa na urembo wa asilia kama vile bustani zenye miti mirefu au vyumba vinyo madirisha makubwa yanayo tazama bahari au milima. Mazingira ya aina hii unipa fursa ya kufikiri kwa kina na kuongeza ubunifu katika maisha yangu kwani kelele kidogo za ndege au sauti ya upepo kwenye majani kuna nisaidia kupata amani ya ndani ambayo ni vigumu kuipata katikati ya msongamana wa magari na vurugu za mjini vilevile mimi huvutiwa na maeneo yanayopangwa kwa usafi na mpangilio mzuri ambapo kila kitu kina nafasi yake. Jambo linalofanya akili yangu ihisi uwepesi wa utulivu na kuanza kutatua changamoto tata za kitaaluma. Kwangu mimi, mahali bora, siyo tu jengo zuri bali ni nafasi, inayo weza kuniongoza kiroho na kufikiria ikini wezesha kujisisi, nimeunganishwa na ulimwengu huku nikifurahia faraga yangu na utulivu wa nafasi unao itajika kwa ajili ya kuwaji na kibinafsi.

Ninashambulia tatizo kazini kwa kuanza kulivunja katika vipande vidogo vinavyoweza kuthibitiwa. Nikiamini kuwa kuelewa chanzo cha msingi cha tatizo ni hatua muhimu zaidi kuliko kukimbia. Kutafuta suluhisho la haraka ambalo linaweza lisiwe la kudumu. Mimi hupenda kutumia mbinu ya uchambuzi kwa kina ambapo hukusanya taarifa zote muhimu na kuzitathmini kwa kutumia mantiki na takwimu, huku nikishirikiana na wenzangu kupata mitazamo tofauti ambayo inaweza kuwa nimeikosa. Mara tu ninapobaini suluhisho linalofaa, mimi hupanga mpango wa utekelezaji wenye hatua madhubuti na vipaumbele na vilivyonyooka, ninahakikisha kuwa kila hatua inafanyiwa majaribio ili kuepuka makosa zaidi na kuongeza ufanisi. Kwangu mimi changamoto kazini ni fursa ya kuonyesha uwezo wa kiufundi na ujasiri wa kiongozi. Hivyo mimi kukabiliana nazo kwa utulivu, na nidhamu ya hali ya juu. Nikilenga si tu kutatua tatizo lililopo, bali pia kuweka mifumo itakayozuia tatizo hilo lisijirudie tena katika siku zijazo.

Siku yangu ya kuzaliwa mimi uichukulia tu kama wakati muhimu wa kutafakari safari yangu ya maisha. Ambapo upendelea kuanza siku ya kwa utulivu wa kipekee nikiwa pekee yangu asubuhi ili kutoa shukrani. Lakini inapofika mchana na jioni, mimi upenda kuungana na familia yangu na marafiki wa karibu kwa ajili ya chakula cha pamoja. Huwa nafurahia sana kuandaliwa, difa na kushtushkiza. Tukiwa tumepambwa na taa ndogo za rangi ya muziki mwanana wa asili uliotawala anga la usiku. Huku tukifurahia pilau ya mbuzi iliyookolea viungo vya karafuu na mdalasini. Kiambatana na keki kubwa cha ya chokoleti. Yenye tabaka la salted caramel. Ambayo huyeyuka mdomoni kwa utamu. Kuhusu zawadi, mimi ni mtu ninae dhamini sana vitu vyenye mguzo wa kibinafsi. Hivyo zawadi, ninayopenda kupokea zaidi ni kitabu kizuri ambacho rafiki yangu amekiandika. Ujumbe wa moyoni ndani yake. Au hata kifaa kidogo cha teknolojia kinachoweza kunisaidia katika shughuli zangu za kila siku. Kwangu mimi kiini cha siku hii sio gharama ya sherehe, bali ni kicheko tunachoshiriki na watu ninaowapenda na keki ya chokoleti. Siku zote ndiyo inayo kamilisha furaha yangu ya kuzaliwa nikiwa nimezungukwa na upendo.

Ninahisi msisimko mkubwa na utayari wa kufanya wasilisho langu. Kwani naamini kuwa maandalizi ya kina ninayo fanya, yata nisaidia kutoa hoja zangu kwa ufasaha na kujiamini mbele ya adhira. Kwangu mimi wasilisho siku ya zan, siku, wasilisho sio tu zana ya kutoa habari. Bali ni fursa ya kipekee ya kushirikisha mawazo zangu. Kushawishi mabadiliko chanya na kupokea marejesho utakayo nisaidia kukua kitaaluma. Jambo ambalo hunifanya nijihisi mwenye nguvu na hamasa kubwa. Ingawa ni jambo la kwaida kuhisi wasiwasi kiasi kabla ya kuanza. Mimi hutumia hali hiyo kama nishati ya kunifanya niwe mwangalifu na mchangamfu zaidi. Nikilenga kuhakikisha kuwa ujumbe wangu unafika kwa urahisi na unachanya. Unaacha athari inayo kusudiwa kwa wasikilizaji wangu. Ninapenda sana kutumia vielelezo vya kisasa na hadithi vupi wakati wa wasilisho ili kuifanya mada iwe hai yenye kuvutia. Hali inayo pelekea nimalize jukumu ile nikiwa na kuridhika tele baada ya kuona kuwa watu wameelewa na kuwa kuhamasika na kile ninacho wasilisha.

Ndiyo napenda sana kukula popcorn. Hasa ninapokuwa nimepumzika nyumbani jioni nikiangalia filamu nzuri au mfululizo wa vipindi vya televisheni. Kwani vitendo vya kutafuna vitu vyepesi na chenye ladha ya chumvi hunifanya nijisikie mtulivu na mwenye furaha. Kwangu mimi harufu ya popcorn mbichi zinapoanza kupasuka jikoni ni moja ya harufu zinazonivutia zaidi na mimi hupendelea kuziandaa kwa kutumia siagi kidogo na chumvi ya kutosha ili kupata ladha ile ya asili na sinema ambayo huleta msisimko wa kipekee. Wakati mwengine mimi hujaribu kuwa mbunifu kwa kuongeza vionjo vya tofauti kama vile unga wa pilipili au hata sukari ya karameli ili kubadilisha ladha kulingana na hali yangu ya kufikiria. Jambo ambalo hufanya ulaji wa popcorn kuwa tukio la kufuraisha na lenye burudani tele. Ni chakula chepesi ambacho hakinipei uzito mwilini. Lakini kinatosheleza hamu yangu ya kutafuna kitu wakati nikishiriki mazungumzo na marafiki au familia na kufanya nyakati hizo kuwa na kumbukumbu nzuri na zenye bashasha.

Tabia ninayoipenda zaidi kwa wengine ni uaminifu na unyoofu wa nafsi. Kwani ninaamini kuwa msingi wa mahusiano yoyote imara iwe kazini au katika maisha ya kijamii umejengwa, juu ya uwezo na wa mtu na na kuwa mkweli katika kuaminika katika manena na matendo yake bila kujali hali ilivyo. Ninavutiwa sana na watu ambao wana ujasiri wakusema ukweli hata kama ni mchungu na ambao mienendo yao inalingana na maadili wanayo ya hubiri kwa sababu hali hiyo inajenga mazingira ya usalama na kuaminiana ambapo kila mtu anaweza kuwa huru kueleze mawazo yake bila hofu. Bila hofu ya kuhukumiwa na kudanganya vile vile mimi hutathmini sana unye nyekevu na uwezo wa kusikiliza ambapo mtu anaonyesha utayari ya kujifunza kutoka kwa wengine na kutathmini michango yao. Jambo ambalo, linaonyesha ukomavu na kufikiria na utu wa hali ya juu kwangu mimi kukutana na mtu mwenye tabia ya kujali wengine na anaye wajibika kwa makosa yake kuna nipa matumaini ya msukumo kwa kuwa mtu bora zaidi. Kwani, huku nikijihisi nimezungukwa na watu ambao uwepo wao una leta mwanga na uimara katika safari yangu ya kilasiku na kitaaluma na kibinafsi.

Mimi usherekea mwaka mpya kwa mchanganyiko wa tafakari ya kina na sherehe za kijamii ambapo huwanza mchana wa tarehe thelathini na moja disemba kwa kukaa mahali tulivu na kuandika mafanikio changamoto. Na mafunzo nilio yapata katika mwaka unaoisha ili kujueka tayari kisaikolojia kwa muanzo mpya. Inapofika usiku mimi upenda kujumuika na familia na marafiki wa karibu kwa chakula cha jioni cha pamoja ambapo maranyingi tunafurahia nyama choma na vinywaji baridi huku tukishiriki hadithi za kuchekesha na matumaini yetu ya baadae wakati saa inapogonga usiku wa manane mimi ufurahia kuona fataki zikimulika anga na kupiga kelele za shangwe na wapendwa wangu tukipeana heri ya baraka jambo ambalo unipa mishati na isia ya kuwa na nafasi ingine ya kufanya mambo makubwa zaidi. Siku inayo fuata ya tarehe moja mimi uitumia kama siku ya mapumziko kamili na utulivu. Nikifanya matembezi mafupi ya wasubui ili kuvuta hewa safi ya mwaka mpya na kuanza rasmi. Utekelezaji wa malengo yangu mapya kwa nidhamu na ari kubwa. Nikiwa nimezungukwa na hali ya matumaini na amani ya ndani pia.

Mimi ni mtu wa kuwahi mara zote. Kwani naamini kuwa muda ni rasilimali ya thamani zaidi ambayo mwanadamu anayo, na kuheshimu muda wa mwingine ni ishara ya juu kabisa ya uungwana. Weledi na nidhamu ya kibinafsi. Ninapendelea kufika katika miadi au eneo la kazi dakika kumi hadi kumi na tano kabla ya muda uliopangwa. Jambo ambalo linanipa fursa ya kutulia, kupanga mawazo yangu na kujiandaa kisaikolojia bila shinikizo la haraka au hofu ya kuchelewa inayoweza kuvuruga umakini wangu. Kuwahi kunanipatia amani ya andani na kunajenga picha ya kuaminika mbele ya wenzangu na washirika wangu wa kibiashara. Kwani wanajua na wanaweza kunitegemea wakati wowote tunapokuwa na jukumu la pamoja. Aidha, tabia hii inanisaidia kukabiliana na changamoto zisizotarajiwa. Kama vile msongamano wa magari au hitilafu ndogo za kiufundi bila kuathiri ratiba yangu kuu. Hali inayofanya maisha yangu yawe na mpangilio mzuri na kupunguza msongo wa mawazo usio wa lazima unaotokana na kukimbizana na saa.

Ninapendelea zaidi mwanga wa wastani au mwanga wa kati. Kwani mazingira yenye mwanga, mwanana au na ulio sawa husaidia kupunguza uchovu wa macho. Na kutengeneza hali ya utulivu inayochochea umakini na ubunifu wakati wa kufanya kazi au kupumzika. Mwanga mkali sana mara nyingi hunifanya nijiskie kama niko chini na shinikizo. Au unaniletea maumivu ya kichwa baada ya muda mrefu. Wakati mwanga wa kati hususan ule wa asili unaotoka dirishani au taa za ndani zenye rangi ya joto unatoa mguzo wa faraja na kunifanya nafasi niliopo ihisi kuwa na ukaribishaji zaidi. Katika mazingira ya kazi, mimi hutumia taa zinazoweza kurekebishwa ili kuhakikisha napata na kiasi cha kutosha cha mwanga bila kuumiza macho yangu. Jambo linalonisaidia kubaki na ufanisi wa saa na kudumisha hali ya amani ya kiakili. Kwangu mimi, usawa wa mwanga ni muhimu katika kuweka mazingira ambayo ni rafiki kwa afya yangu ya kufikiria ya na kimwili. Ikiniwezesha kufurahia kila wakati ninaotumia ndani ya nyumba au ofisini nikiwa na furaha na utulivu tele.

Ndiyo, nimesha nunua tikiti za matukio mbali mbali maranyingi hasa kupitia mifumo za kidijitali ambayo imerahisisha sana mchakato huo. Kwanza tikiti za mikutano ya kitekinolojia matamasha ya muziki wa kitamaduni hadi matukio ya michezo ambayo mimi hupenda kuhudhuria ili kupata msukumo mpya na kubadilisha mazingira. Kwa ngu mimi ununuzi wa tikiti mapema ni sehemu ya nidhamu yangu na kupanga mambo kwa utaratibu. Kwa ni huniepusha na usumbufu wa foleni ndefu au hatari ya kukuta tikiti zimeisha. Huku kuna furahia bei na fuu zinazo tolewa kwa wale wanaowahi kununua earlybird tickets kwa kingereza kumbukumbu moja wapo ninayopenda ni wakati nilipofanikiwa kununua tikiti ya tamasha la msanii niliye msuhudu sana kwa muda mrefu dakika chache tu baada ya mauzo kufunguliwa. Jambo ambalo ili nipa misisi mko mkubwa na kunifanya nishereheke kwa furaha nikijua kuwa nimejiha kikishia na fasi katika tukio hilo la kihistoria ununuzi wa tikiti mtandaoni unanipa urahisi wa kupata nakala yangu kwenye simu bila haja ya karatasi. Hali inayo oana na mtindo wangu wa maisha unao zingatia teknolojia na utunzaji wa mazingira. Na kila nina pofanya hivyo, mimi huhisi kama ninafungua mlango wa tukio jipyala kusisimua linalo kuja na mafunzo ya burudani tele.

Ndio ninaupenda sana muziki wa jadi kwa sababu una beba utambulisho wa kipekee. Historia tajiri na hisia za dhati ambazo mara nyingi ni vigumu kuzipata katika muziki wa kisasa unaozalishwa kiviwanda. Kwangu mimi, sauti za ala ya asili kama vile marimba, zeze, ngoma na kanda zile zinazopigwa kwa ustadi na umakini mkubwa inawakilisha uhuiano na wa kina kati ya binadamu asili na utamaduni wake. Jambo ambalo hunifanya nijisikie kwenye utulivu na amani katika kila ninaposikiliza midundo hiyo inayo sisimua nafsi. Ninapenda jinsi muziki wajadi unavyotumia lugha za asili na mashairi yenye mafumbo na hekima pia ili kuelezea hadithi za mashujaa mapenzi na maisha ya kila siku ya jamii. Hali inayofanya usikilizaji huo kwa kama darasa la historia na maadili ambalo linanifunza mengi kuhusu mizizi yangu na ulimwengu uliotuzunguka. Mara nyingi mimi hupendelea kusikiliza muziki huu wakati wajioni. Nikiwa nimepumzika ili kuupa ubongo wangu nafasi ya kujitenga na kelele za mijini na nimegundua kuwa midundo ya asili ina uwezo wa kipekee wa kuamsha ubunifu na kunipa msukumo mpya. Wakufikiri nje ya boksi katika majukumu yangu ya kitaaluma.

Ile kujitunza, mimi huzingatia sana usawa kati ya afya ya mwili, akili, roho na roho wakufuata ratiba thabiti, inayo husisha mazoezi ya viungo, lishe bora na muda wakutosha wa mampumziko ili kuhupa umwili wangu ni shati unayohitaji. Kila asubui mimi huanza siku yangu kwa dakika chache za kutafakari na kuvuta pumzi ndefu. Ile kutuliza akili kisha nakunywa maji mengi na kupata kifungua kinywa achenye virutubisho ambacho kinanipa msingi mzuri wa kuanza majukumu yangu. Katika nyanja ya kiakili mimi hujitunza kwa kusoma vitabu vinavyo nijenga kifikira. Kujifunza vitu vipya ili kuifanya akili yangu iwe mchangamfu. Na kujiwekea mipaka mathubuti dhidi ya matumizi ya mitandao ya kijamii ili kuepuka msongo wa mawazo usio wa lazima. Vile vile mimi uthamini sana nyakati za utulivu ambapo ninaweza kufurahia mambo madogo kama vile kusikiliza muziki mwanana kutumia muda asiliana bustanini au kupata usingizi wa kutosha usiku. Jambo ambalo nimegundua kuwa ni nguzo muhumu katika kurejesha utendaaji kazi wangu wa juu. Kwangu mimi kujitunza sio anasa bali ni hitaji la msingi linalo niwezesha kuwa na furaha. Ujasiri na uwezo wa kuwasaidia wengine kwa ufanisi zaidi. Nikiamini kuwa huwezi kutoa kile ambacho huna ndani ya nafsi yako.

Mimi hupenda keki ya chokoleti nzito iliyopambwa na tabaka la aina ya salted caramel au ganacha la chokoleti kwani mchanganyiko huo wa ladha tamu na ya chumvi kidogo. Huleta lada ya kipekee inayo sisimua ulimi na kutoa hisia ya utajiri wa lada katika kila tonge. Napendelea keki ambayo imepikwa kwa ufundi wahali ya juu ili iwe na unyevu nyevu wakutosha na isiwe kavu ikichanganywa na vipande vidogo vya chokoleti ya giza ndani yake ambavyo huyeyuka mdomoni na kuongeza ladha ya asili ya kawakao. Kwangu mimi keki hii ni alama ya sherehe na furaha na mara nyingi mimi hupenda kuifurahia ikiwa na kikombe cha kahawa ya moto o maziwa baridi jambo ambalo kamilisha ladha hiyo na kuifanya iwe kitindamlo bora zaidi kwa ajili ya siku yangu ya kuzaliwa. Wakati wowote ninapohitaji zawadi ndogo ya kujipongeza kwa kazi nzuri zaidi ya lada. Mwonekano wake wa rangi ya kahawia lio kolea na harufu yake inayo vutia huifanya keki ya chokoleti kuwa chaguo laangu namba moja ambalo haliwezi kulinganishwa na ina nyingine yoyote ya keke.

Ninapoanza kazi jambo la kwanza ninalofanya ni kutenga dakika kumi za mwanzo kwa ajili ya kuanda mazingira yangu na kupanga akili yangu ambapo huwanza kwa kusafisha meza yangu ili iwe na mpangilio mzuri na kisha kupitia orodha na vipaumbele vinavyo itaarisha siku ilio tangulia. Mimi upenda kuanza na jukumu gumu zaidi ambalo linalitaji umakini mkubwa wakifikira binu inaojulikana kama eat the frog kwa ya kingereza. Nikiamini kuwa nishati yangu asabui kukatika kiwango cha juu zaidi. Hivyo kuliwahi jukumu hilo kunipa msisimuko mna amani ya moyo kwa saa zilizo baki za mjana. Haa baada ya hapo mimi ufungua barua pepe zangu kwa haraka ili kuona kama kuna jambo la dharura linaloitaji majibu ya papo hapo. Lakini linajitahidi kutopotea kwenye mawasiliano hayo ili nisipoteze mwelekeo wa malengo makuu ya siku nilio jiwekea. Utaratibu huu unanisaidia kuanza siku nikiwa na udibithi mkamili wa muda wangu badala ya kufuata tu mkumbo wa matukio yanayo tokea. Jambo ambalo uongeza ufanisi wangu na kufanya nimaliza majukumu yangu kwa ubora na ndani ya wakati uliopangwa.

Msafara wa magari leo ni mzito sana. Nitachelewa labda dakika ishirini lazima nipigie mwenye kitu barua. Nimuambie kwamba nitachelewa. Njia hii ya kila siku inakua ya kushindana. Watu wengi wanaenda kazi saa moja. Jee kuna njia nyingine zaidi ya fupi nadhani kama niondoke mapema dakika thelathini nitaepuka msongamano, kesho nitajaribu hio njia. Leo naendesha radio. Sikize muziki ili niwe na subira. Hali hii ni ya zi kila siku. Lazima nijifunze kustahimili.

Chumba changu cha kulala ni cha ukubwa na wastani ambao wa choo kimeundwa kwa namna kwa kutoa faraga na utulivu wa juu. Huku kukiwa na rangi ya kijivu hafifu inayochanganywa na ukuta mmoja wa rangi ya samawati mzito. Ili kutengeneza mazingira ya amani yanayotuliza akili baada ya kazi za kutwa nzima. Katikati ya chumba hicho, kuna kitanda kikubwa cha mbao imara, chenye godoro la kisasa la memory, form, ambalo kinatoa msaada mkubwa kwa mgongo wangu. Kikiwa kimepambwa na mashuka meupe ya pamba safi na mtoo laini ambao, unanifanya nijihisi kama niko juu ya wingu. Jambo ambalo huridhisha sana na kunihakikishia usingizi mzito na mnono kila siku. Usiku, ninapochungulia nje kupitia dirisha kubwa la kioo lilopo upande wa mashariki ninaweza kuona bustani nzuri yenye miti ya kijani kibichi na maua yanayovutia ndege wadogo asubuhi na mbali kidogo naweza kuona kelele cha mjengo ya mjini yakimetemeta wakati wa machweo. Hali inayotoa muonekano na kuvutia moyo kitu ninacho kipenda zaidi ndani ya chumba hiki ni kuona. Kona yangu ya kusomea iliyo na kiti cha starehe na rafu ndogo ya vitabu vyangu inavyo kipenda kwani hapo ndipo ninapopata nafasi ya kusafiri kifikira na kupata utulivu wa kipekee. Nikiwa nimezungukwa na mwanga wanana wa taa kando ya kitanda.

Ingawa mimi hufurahia shunguli zote mbili kwa kiwango kikubwa ninapendelea zaidi kusoma kwa sababu kitendo cha kusoma ni kama kufungua mlango wa ulimwengu mpya husio na mipaka ambapo ninaweza kuchunguza mawazo uzoefu na hekima za watu wengine kutoka nyanja na nyakati tafauti. Jambo ambalo hunipa fursa ya kupanua upeo wangu wakifikiria na kuelewa mambo ya kina zaidi kwangu mimi kusoma kitabu kizuri ni safari ya kiakili na yo chochea ubunifu wangu na kunipa msamiati mpya pamoja na mitazamo za tofauti ambayo siwezi kuipata mahali pengine popote. Na mara nyingi mimi hujikuta ni kizama kwenye kurasa za vitabu vya falsafa, teknolojia au fasihi. Simulizi kwa saa nyingi bila kuchoka. Hata hivyo kuandika nako kuna umuhimu wake wakipekee kwani kuna nisaidia kupanga mawazo yangu yalio vurugika. Kuweka kumbukumbu za safari yangu ya maisha na kutoa kile kilicho ndani ya moyo wangu kwa ufasaha. Lakini bila kusoma kwa kupana nisinge kuwa na nyenzo wala msukumo wa kutosha. Wakuandika kitu chenye maana hivyo basi kusoma ndiyo msingi wa kila kitu. Nacho kijua na hiyo shughuli inayestawisha nafsi zangu kwa kunipatia maarifa mapya kila siku hukuna kukinifanya nijisikie kama niko kwenye mazungumzo ya kudumu. Na wasomi wakubwa wakale na wasasa nikiwa katika utulivu wa maktaba yangu ndogo.

Ndiyo, ninapenda sana kufanya kazi nyumbani, kwa sababu mazingira ya nyumbani yananipa uhuru na utulivu. Wakipeke mbao unaniwezesha kuzama kwenye majukumu yangu bila kuingiliwa na kelele au mivurugiko. Yamara kwa mara inayoweza kupatikana katika ofisi za pamoja kufanya kazi nyumbani, kuna niondolea ada ya kupoteza muda mrefu kwenye msongamane wa magari. Na jioni, asubuhi na jioni Mujambo ambalo linalipa ufursa ya kutumia sahizo za kziada kwa ajili ya kufanya mazoezi kusoma vitabu au kuandaa vikifungua kinywa chenye afya hivyo, uleta usawabora katia maisha ya kazi na maisha binafsi Aida, ninaweza kurekebisha mazingira yangu ya kazi kulingana na mapendeleo yangu. Kama vile kurekebisha muanga, joto na hata muziki wa chini chini. Hali ilio chochea ubunifu wangu na kunifanya ni malize majukumu yangu kwa ufanisi mkubwa zaidi. Nikiwa nimekaa kwenye kiti changu chastarehe. Ingawa inaitaji ni damu ya hali ya juu ili kutenga muda wa kazi na muda wa familia. Mimi upata uridiko mkubwa ninapo weza kudibiti ratiba yangu mwenyewe. Jambo nilinalo nifanya nijisikie mwenye furaha. Nishati na amani ya kifikiria tunapoelekea kukamilisha malengo yetu ya kila siku.

Kinywaji ninacho kipenda zaidi kuliko vyote ni kahawa ya moto ya kienyeji iliyo changanywa na viungo asilia kama iliki na tangawizi. Kwa nini ladha yake kali na harufu yake ya kusisimua ina uwezo wa kipekee na ni wa kuamsha hisia zangu na kunipa nguvu mpya. Ya kwanza siku kwa kishindo. Na kumbuka vizuri sana mara ya kwanza nilipo kunywa kinywaji hiki ilikuwa asubui moja ya baridi kali kule mkowani kilimanjaro ambapo bibi yangu mpendwa aliyekuwa mtaalamu wa kulima na kukaanga kahawa yeye mwenyewe. Alinieleza kuwa kahawa sio kinywaji tu bali ni dawa ya akili inayo chochea fikra na kuleta watu pamoja katika mazungumzo ya hekima ali nifundisha jinsi ya kuchemsha maharaga ya kahawa yaliyo sagwa kwa mkono hadi harufu yake ienee nyumba nzima na tangu siku hiyo kahawa imekuwa rafiki yangu wa karibu ninapo hitaji umakini wa hali ya juu na ninapo taka kutulia na kutafakari safari yangu ya maisha. Baada ya kunywa kikombe cha kahawa mimi huhisi msisimko wa furaha. Akili yangu huchangamka mara moja na mwili hupata joto linalo nifanya njisikie jasiri na mwenye uwezo wa kukabiliana na changamoto yoyote ile ya siku. Nikiwa na amani na utulivu wa ndani unaotokana na ladha hiyo ya asili inayo kumbusha mizizi na upendo wa nyumbani.

Ingawa mimi hudhamini sana urahisi na ladha inayovutia ya chakula ya haraka kama vile pizza au viazi vya kukaanga ninapokua katika mazingira ya dharura au safari. Kwa ujumla, ninapendelea zaidi chakula kilichopikwa nyumbani. Kwa utulivu na viungo asilia kwa sababu chakula cha haraka mara nyingi hukosa virutubisho. Virutubisho muhimu na kuwa na kiasi kikubwa cha mafuta chumbi na sukari ambavyo vinaweza kuadhiri afya yangu na kiwango changu cha nishati. Baada ya muda mfupi. Kwangu mimi, chakula kilichopikwa nyumbani siyo tu salama na chenye afya bali pia kinatoa fursa ya kufurahia sana ya upishi na harufu ya viungo asilia inayojaza nyumba jambo ambayo hunipa uridhiko wa wa kifikira na kimwili ambao siwezi kupata kwenye migahawa ya vyakula vya haraka ninamini kuwa kula chakula bora nesemu ya nidamu na kujitunza na kise kieshimu na kueshimu mwili yangu. Hivyo mimi uchagua kula vyakula vyaharaka kama zawadi ya mara chache zana badala ya kufanya kuwa tabia ya kila siku. Hali inayo niwezesha kudumisha uzito. Unawe ustahili na kuwa na akili angavu inayoweza kufanya kazi kwa ufanisi zaidi. Pamoja na hayo. Kuna nyakati ambapo harufu ya baga tamu na kuku au kuku wa kukaanga inanivutia. Lakini mimi ujaribu kila wakati kueka uweano mzuri kwa kuongeza mboga mboga na matunda kwenye mlo wangu. Hili kwa kikisha mwili wangu unapata maitaji ya kei yote muhimu ya kebao la jia.

Ndiyo, nimeshawahi kujifunza kupiga gitaa na ulikuwa ni safari ya kusisimua iliojaa changamoto na mafanikio madogo madogo. Kwani uwezo wa kutoa sauti nzuri kutoka kwenye nyuzi sita, unahitaji uvumilivu wa hali ya juu. Nidhamu ya kila siku na upendo wa dhati kwa muziki. Nakumbuka siku ya kwanza. Ilikuwa ngumu sana. Huku ncha za vidole vyangu zikipata maumivu kutokana na kukandamiza nyuzi kwa mara kwa ya kwanza lakini hamu ya kueza kupiga wimbo wangu ni kupenda na kusikia ule magwi wa sauti ya mbao ulinipa msukumo wa kuendelea kufanya mazoezi kila jioni. Kupitia gitaa nilijifunza umuhimu wa kusikiliza kwa makini na jinsi ya kuanaisha mikono yangu miwili kufanya kazi tofauti kwa wakati mmoja. Jambo ambalo liliniimarisha uwezo wangu wa kueka umakini na kufundisha kwa kila kitu kizuri kinahitaji muda wa kukomaa. Leo hii nikishika gitaa na kupiga mashairi machache ya midundo ya accoustic. Mimi huhisi utulivu mkubwa wa nafsi na ni kama vile chombo hicho kinazungumza hisia ambazo maneno yake hayawezi kuzieleza. Hali inayofanya gitaa liwe rafiki yangu wa karibu wakati wa mapumziko na kimbilio langu la kiubunifu baada ya siku ndefu ya majukumu.

Mwandishi wa vitabu ninaye mpeda zaidi ni professor ngugi wa thiongo. Kwani kazi zake zina uwezo wa kipekee, wakuchambua historia utamaduni na siasa za Afrika kwa lugha yenye hisia kali na falsafa ya kina. Inayomfanya msomaji atafakari upya utambulisho wake. Ninavutiwa sana na jinsi anavyopigania matumizi ya lugha. Za asili katika fasihi kama njia ya ukombozi wa kifikira. Na vitabu vyake ni kama mrogi wa kakogo Wizard of the Crow au Petals of Blood. Vimenifunza umuhimu wa kusimama kidete kutetea haki. Na utu wa mwanadamu mbeze ya changamoto za kijamii. Kusoma mandishi yake ni kama kusikiliza sauti ya babu mwenye hekima anaye kusimulia hadithi za kale huku akikuandaa kwa ajili ya mustakabali wa kesho. Jambo ambalo huamsha ndani yangu ari ya kutaka kujifunza zaidi kuhusu mizizi yangu na mchango wangu katika ujenzi wa jamii bora. Kila mara ninapomaliza kusoma kazi ya Ngugi Mimi huhisi nimepata mtazamo mpya wakimaisha na ujasiri wa kuelezea mawazo yangu kwa ufasaha. Hali inayofanya maandishi yake yawe dira muhimu katika safari yangu ya kujiendeleza, kifikira na kimaadili.

Ndiyo. Ninapenda sana kutembea msituni kwa sababu mazingira hayo yanatoa utulivu wa kipekee ambao unanisaidia kutafakari na kuungana. Na asili kwa namna ambayo hauwezi kuipata mjini. Hewa safi sauti za ndege na harufu ya ardhi yenye unyenyekevu. Ah na majani huifanya akili yangu itulie na kunipa msukumo mpya wa kiubunifu baada ya kazi nyingi za kila siku. Kwangu mimi, kutembea msituni ni fursa ya kuuona ulimwengu katika hali yake ya asili na nzuri saidi. Jambo ambalo hunikumbusha muhimu wa kuhifadhi mazingira yetu kwa ajili ya vizazi vijavyo.

Mimi huchaji kifaa changu mara moja kwa siku. Kwa kawaida wakati wa usiku ninapo elekea kulala ili kuhakikisha kuwa asubuhi ninapo amka kinakua na nishati. Kamilia asili mia mia moja itakayo niwezesha kukamilisha majukumu yangu yote. Bila hofu ya kuzimika utaratibu huu unanisaidia kudumisha afya ya betri yangu kwa muda mrefu kwani unaepuka kuichaji mara kwa mara bila sababu ya msingi jambo ambalo pia linanipa nidhamu kutumia mida wangu kwa ufanisi zaidi. Nikiwa mbali na nyanya sa chache kwangu mimi kuwa na kifaa kilichochajiwa vyema ni sehemu ya maandalizi ya kuanza siku. Nikiwa na uhakika na mawasiliano na uwezo wakufanya kazi popote pale nilipo kwa utulivu.

Wazo zuri la siku ya leo ni kujitendea wema na kufanya jambo moja ndogo ambalo umekuwa ukinihairisha iwe ni kwanza kitabu kipya kufanya matembezi mafupi au kuwasiliana na marafiki wa zamani. Mara nyingi tunasubiri wakati sahihi kufanya mambo yanayotupa furaha lakini ukweli ni kwamba amani ya kweli inapatikana kwa kuthamini wakati uliopo na kupiga hatua ndogo kuelekea ustawi wa nafsi yako kwani kuamua leo kwa siku ya kujiweka kipaumbele utajikuta ukiwa na nishati chanya na ufanisi mkubwa zaidi katika kila jukumu utakalolifanya.

Ndiyo, mimi usoma magazeti kila siku, hasa kupitia matoleo ya kidigitali, kwani yananisaidia kupata taarifa za kina, kuhusu matukio yanayo jiri nchini na duniani kote kwa urahisi na haraka. Kusoma magazeti kuna nipa fursa ya kuchambua maoni, ya uvuata alamo mbali mbali, kuelewa mabadiliko ya kiuchumi, na kufurahia makala ya kijami zinazo guza maisha ya kila siku ya watu. Kwangu mimi utaratibu huu ni sehemu muhimu ya kujielimisha na kuhakikisha kuwa ninawelewa mpana wa maswala mbali mbali ya nayo changea katika maendeleo ya jamii yetu. Jambo ambalo unifanya nijisikia kuwa na habari sahihiza na silizo fanyiwa utafiti wa kina.

Ningependa sana kutembelea magofu ya Gedi yalioko karibu na Malindi, Kenya. Kwani ni mahali penye fumbo kubwa yana historia tajiri ya mji wa kale wa waswahili. Iliokuwa na maendeleo makubwa tangu karne ya kumi na tatu inasisimua kufikiria jinsi watu wa zamani walivyoweza kujenga manyumba. Majumba ya kifahari misikiti na mifumo ya maji kwa kutumia mawe na matumbawe. Huku ukiwa na kumbukumbu rasmi ya kimaandishi iliowacha maelezo ya ni kwa nini mji huo uliachwa ghafla. Kutembea katikati ya kuta hizo za kale kukiwa kumezungukwa na msitu wa asili kunanipa hisia ya kusafiri kurudi nyuma katika wakati na kunihamasisha kujifunza zaidi kuhusu ufundi na ustaarabu wa mababu zetu wa pwani ya Afrika mashariki.

Ninapenda sana kucheza mchezo wa chest kwa sababu ni mchezo unawochochea uwezo wakufikiri kwa kina. Kupanga mikakati na kuwa nasubira kabla ya kufanya uamuzi wo wote muhimu. Kila hatua unayopiga kwenye bao wa chess inakufunzo umuhimu wakuwa nambali na kutabiri mienendo ni ya mpinzani wako. Jambo ambalo linafanana na sana na changamoto tunazo kutana nazo katika maisha ya kila siku ambapo mamuzi madogo ya naweza kuwa na matokeo makubwa badaye. Kwangu mimi chess, siyo tu burudani, bale ni mazoezi ya akili yanayo ni marisha katika kutatua matatizo kwa utulivu na umakini. Huku ni kufurahia ushindani waki akili unaokuja na kila mchezo mpia.

Ndiyo, ninawafahamu majirani zangu vizuri na ninathamini sana uhusiano. Tulionao kwa sababu kuishi kwa maelewano na watu. Wanaozunguka kujenga mazingira salama na yenye amani. Sisi huwa tunasalimiana kila siku. Kusaidiana katika mambo madogo madogo kama kupokea vifurushi. Na mara nyingine kukutana kwa ajili ya mazungumzo mafupi ya jioni, kuhusu maendeleo ya mtaa wetu. Kwangu mimi, kuwa na ujirani mwema ni sehemu muhimu ya maisha ya kijamii, kwani inakupa hisia ya kuwa na familia za ziada. Inayoweza kukujali na kukusaidia wakati wowote wa uhitaji. Jambo ambalo hufanya mazingira ya nyumbani yawe ya kuvutia na yenye furaha zaidi.

Ningependa sana kumfuga mbwa wa aina ya Golden Retriever kwa sababu ya rangi yake ya dahabu inayovutia na manyoya yake laini yanayofanya awe rafiki wa kupendeza kumkumbatia. Mbwa hao wanajulikana kwa tabia zao za upole uaminifu na furaha ya kudumu ambapo mara nyingi hupenda kumfuata mmiliki wao kila mahali huku wakitikisa mikia yao ya kwa kumsisimko. Kitu cha kuchekesha kuhusu aina hii ya mbwa ni tabia yao ya kujaribu kubeba vitu mdomoni kama zawadi. Iwe ni kiatu chako au tawi la mti na wakati mwingine hulala chale miguu ikiwa juu wakisubiri upigwe pigo tumboni ninapenda wanyama wakufugwa kwa sababu wanatoa kampani isio na masharti na upendo wadhati unaosaidia kupunguza msongo wa mawazo huku wakitufundisha uwajibikaji na umuhimu wa kujali viumbe wengine katika maisha yetu ya kila siku.

Mimi hutumia kompyuta yangu zaidi kwa ajili ya kazi ya kibunifu na utafiti. Kwani ni zana muhimu inayoniwezesha kuandika makala, kuchakata data na kupata taarifa mpya kutoka kote duniani kwa haraka sana. Pia ninatumia kama kituo changu cha mawasiliano na burudani ambapo naweza kusoma vitabu, kutazama filamu na kujifunza ujuzi mpya kupitia kozi za mtandaoni zinazo nihimarisha kitaaluma uwezo wa kompyuta wa kurahisisha kazi ngumu ni kuunganisha mawazo tofauti unanifanya niwe na ufanisi mkubwa huku ikinipa nafasi ya kupanga ratiba zangu na kuhifadhi kumbukumbu muhimu za safari yangu ya kimaisha na kikazi kwa utaratibu mzuri.

Ninapendelea zaidi mazingira ya baridi kiasi kwa sababu hali hiyo hunipa utulivu wa kipekee na kuifanya akili yangu kuwa na umakini mkubwa zaidi inapofanya kazi ya kusoma. Katika hali ya hewa ya baridi mimi hufurahia sana kuvaa nguo nzito ya na laini kunywa kikombe cha kahawa ya moto. Na kujisikia kwenye nishati ya kutosha kufanya mazoezi bila kuchoka haraka kama ilivyo wakati wa joto kali ingawa joto lina faida zake kama vile kwenda ufukweni. Baridi inanipa fursa ya kutulia ndani ya nyumba na kufurahia amani inayetokana na hali ya hewa tulivu jambo ambalo hunisaidia kupumzika vizuri na kupata usingizi mzito wenye afya.

Ninacho pendelea zaidi kuhusu mtaa wangu ni mazingira yake ya kijani kibichi na miti mingi inayotoa kivuli na hewa safi. Jambo linalofanya matembezi ya asubuhi na ya jioni kuwa ya kuburudisha sana. Pia ninavutiwa na hali ya utulivu na usalama iliyopo ambapo majirani wana heshimiana na kushirikiana kwa karibu. Hali inayojenga hisia ya umoja na jamii yenye upendo uwepo wa huduma muhimu kama soko dogo, la bidhaa asilia na bustani ya umaa karibu na nyumbani unarahisisha maisha yangu na kunipa nafasi ya kupumzika nje ya nyumba bila kulazimika kusafiri umbali mrefu. Jambo ambalo hufanya mtaa huu kuwa mahali bora na pa amani pa kuishi.

Ndiyo ninapenda sana kuimba kwa sababu muziki ni lugha ya hisia inaye niwezesha kuelezea furaha na utulifu wandani kwa njia ya ambayo maneno matupu hayawezi kufanya. Ingawa mimi si mwimbaji mtaalamu wa jukwaani mara nyingi hujikuta nikijuwa nakivuma nyimbo zinazozipenda nikiwa nafanya kazi za nyumbani au nikiwa bafuni. Kwani kitendo cha kuimba hupunguza msongo wa mawazo na kuifanya akili yangu ichangamke papo hapo. Kuimba kunanipa ujasiri na kunanikumbusha kuwa kila sauti ina uzuri wake wa kipekee. Jambo ambalo hunifanya nijisikie mwenye furaha na nishati chanya ninapomaliza wimbo fulani wenye midundo ya kuvutia.

Mimi hushiriki katika jamii yangu kwa kutoa msaada katika miradi mbali mbali ya mazingira kama vile kampeni za kupanda mite na kufanya usafi wa kila mwezi katika bustani za uma ili kuhakikisha mtaa wetu unabaki kuwa safi na wenye hewa nzuri. Pia nina amini katika kutoa maarifa. Hivyo mimi hujitolea muda wangu kuwafundisha vijana ujuzi wa kidijitali na kusoma vitabu na watoto katika maktaba ya kijamii. Jambu ambalo ninalifanya nijiskie kuwa na mchango mchanya katika kukuza uwezo wa kizazi kichajo au shiriki huu unanipa fursa ya kuimarisha mahusiano na watu wa rika mbali mbali na kunifundisha umuhimu wa umoja na ukarimu katika kujenga jamii enye ustawi na amani ya kudumu kwa kila mmoja wetu.

Mimi ninapendelea zaidi kuamka na jua kwa sababu mwanga wa alfajiri unanipa nishati ya kuanza siku kwa umakini na kunipa fursa ya kufurahia utulivu wa asubuhi kabla ya pilkapilka za dunia kuanza. Kuamka malema kunaniruhusu kupanga malengo yangu ya siku kwa utulivu. Kufanya mazoezi kidogo na kuona uzuri wa macheo ambao unanipa msukumo wa kuwa na tija. Katika kila jukumu ninalofanya ingawa kulala mapema ni muhimu kwa afya ya mwili. Kwangu mimi ule mwanzo wa siku kukiwa na mwanga, wa kwanza wa jua ndio wakati wenye nguvu zaidi wa kibunifu na unanifanya nijisikie kuwa nimejipanga vyema kukabiliana na changamoto zizote zinazojitokezea.

Ndiyo ninapenda kusoma maoni mtandaoni kwa sababu yanatoa mtazamo mpana wa jinsi watu tofauti wanavyochukulia masuala mbalimbali. Iwe ni kuhusu bidhaa huduma au mada za kijamii zinazovuma kwa wakati huo. Kusoma maoni kunanisaidia kufanya maamuzi bora kabla ya kununua kitu au kutembelea mahali fulani. Kwani napata uzoefu wa moja kwa moja kutoka kwa watumiaji wengine ambao unaweza kuwa na manufaa zaidi kuliko maelezo ya kibiashara pekee. Hata hivyo mimi huwa mwangalifu sana kuchuja maoni hayo ili kutofautisha kati ya maoni ya kweli na yale yaliyojaa chuki au pendeleo usiyo na msingi. Jambo ambalo hunifanya nijifunze jinsi ya kuchambua taarifa kwa kina na kuelewa saikolojia ya watu wanapokuwa kwenye majukwa ya kidijitali.

Kabla ya kulala mimi hupenda kujiwekea utaratibu wa kutulia kwa kusoma angalau kurasa chache za kitabu au kusikiliza mziki mwanana wa ala. Jambo ambalo huisaidia akili yangu kupumzika na kutoka kwenye pilka pilka za siku nzima. Piaimi huchukua dakika chache kutafakari mambo niliyofanikisha na kuandika orodha ya majukumu makuu ya siku inayofuata ili niamke nikiwa na mpango kamili na bila wasiwasi wa kusahau jambo muhimu. Kuepukana kutumia skrini za simu au kompyuta saa moja kabla ya kupumzika ni sahemu ya utaratibu wangu muhimu. Kwani kunanisaidia kupata usingizi mzito na wenye afya unaoniachia nikiwa na nishati ya kutosha asubuhi inayofuata.

Ninapendelea zaidi kuvaa suruali kwa sababu zinanipa uhuru mkubwa wa kutembea na kufanya shughuli mbalimbali kwa urahisi. Iwe ni kazini au wakati wa matembezi ya kawaida msituni. Suruali ni vazi lenye uwezo wa kubadilika kulingana na mazingira. Ambapo naweza kuonekana rasmi nikiwa kwenye kikao cha kikazi au nikiwa nimepumzika wikendi. Huku nikijisikilia vizuri na mwenye ujasiri wakati wote ingawa sketi zina uzuri na nakshi zake za kipekee zinazoweza kupendeza. Katika matukio maalum kwangu mimi suruali inabaki kuwa chaguo la kwanza kutokana na ufanisi wake faraja na na jinsi inavyoendana na maisha yangu yenye harakati nyingi za hapa na pale.

Mimi hushugulikia muda wangu kazini kwa kutumia mbinu za kupanga vipao mbele mwanzoni kwa kila asubuhi ambapo ninaanza na majukumu magumu zaidi ya nayo hitaji umakini mkubwa kwa akili. Kabla ya nishati yangu kuanza kupungua natumia mbinu ya pomodoro nikifanya kazi kwa dakika hamsini fululizo. Kisha kupumzika kwa dakika kumi. Jambk ambalo hunisaidia kudumisha kasi ya uzalishaji na kuepuka uchovu wa haraka unaotokana na kukaa mbele ya kompyuta kwa muda mrefu. Haidha, mimi hupunguza usumbufu kwa kuzima maarifa. Zizo za lazima na kutenga muda maalumu wa kujibu barua pepe. Halina inayo niwezesha kukamilisha kazi zangu kwa ufanisi ndani ya muda. Lio pangwa na kuniacha nikiwa na nafasi ya kupitia kila kitu kwa makini kabla ya kuhasilisha matokeo ya mwisho.

Mimi hupenda kuzungumza kuhusu siasa za mitazamo wa kianaliti nikijenga zaidi jinsi mifumo ya uongozi na sera za umma zinavyoathiri maisha ya kila siku ya mwananchi na maendeleo ya uchumi ya nchi. Mazungumzo ya kisiasa ni muhimu kwa sababu yanatusaidia kuelewa mienendo ya nguvu katika jamii. Umuhimu wa utawala bora na jinsi ushiriki wa kila mmoja wetu unavyoweza kuleta mabadiliko chanya kupitia kura au mijadala yenye kujenga. Hata hivyo mimi hupendelea mijadala inayozingatia ukweli na heshima badala ya ushabiki wa vyema, kwani ninaamini kuwa lengo kuu la siasa linapaswa kuwa kutafuta masuluhisho na changamoto zinazotukubali. Zinazotukabili. Na kuhakikisha haki ya usawa kwa watu wote katika taifa letu.

Ndiyo, mimi ugawanya takazangu kwa makini mkubwa kwa sababu ninaamini kwa huu ndi wajibu muhimu kwa wa kila mmoja wetu katika kuifadhi mazingira na kupunguza mzigo wa uchafu kwenye madampo. Mimi utenganisha taka za mabaki ya chakula zinazoweza kuoza na kuzitumia kutengeneza mbolea ya asili kwa ajili ya bustani yangu. Huku plastiki karatasi na chupa za kiyo ni kiziweka kando kwa ajili ya kupelekwa kwenye vituo vya kurejele kurejeleza au recycling kwa kingereza. Utaratibu huu unanifanya nijihisi mwenye amani nikijua kuwa napunguza uchafuzi wa mazingira na kusaidia katika matumizi bora ya rasili mali huku nikihamasisha majirani na marafiki zangu kufuata mfumo ili kwa pamoja tujenge jamii safi na yenye afya kwa vizazi na vya sasa na vijavyo pia.

Tunda linalo nipendeza zaidi ni embe hAsa yale yaliyo iva vizuri kwa kuwa na nyama laini pamoja na harufu nzuri ya kuvutia ambayo huchangamsha hisia mara moja. Ningependa embe kwa sababu lina ladha ya kipeke ya utamu ilio changanjika na uchachu mdogo na ni tunda lenye virutubisho vingi vya vitamini E na C. Ambavyo ni muhimu kwa ajili ya kuimarisha kinga ya mwili na afya ya ngozi. Kula embe wakati wa msimu wa joto kuna nipa burudani ya kipekee na wa nishati ya haraka huku nikifurahia jinsi ni navyo weza kutumika katika kutengeneza sharubati njito. Saladi za matunda au hata kuliwa lenyewe kama vifanuo vitafunio vya afya wakati wowote wa mchana. Kwangu mimi embe ni mfalme wa matunda kutokana na ladha yake tajiri na jinsi linavyo stawi vizuri katika waridi ya tu ya Afrika. Jambo ambalo hunifanya nifurahie kila ninap napo ili takikana sokoni.

Mimi hushugulikia wateja kwa kuweka kipaumbele katika kusikiliza kwa makini mahitaji yao na kutoa majibu yenye heshima. Na welebi ilikuwa kikisha wanajisikia, udaminiwa na kueleweka. Natumia mbinu ya kutafuta suluhisho la haraka na sahihi kwa changamoto zozote wanazokabiliana nazo. Huku nikidumisha utulivu na lugha ya kirafiki hata katika hali zenye shinikizo kubwa. Kwangu mimi, huduma bora yao kwa mteja inamaanisha kua na hatua za ziada. Kwa kutoa maelezo ya kina na ushauri inaolenga kuleta tija. Jambo ambalo ujenga uwaminifu na wa muda mrefu, na kwa akikisha kwa mteja anaondoka akiwa na kuridhika, kamili. Na uzoefu alioupata pia.

Mimi hulinda mazingira kwa kupunguza matumizi ya plastiki za mara moja. Na badala yake kutumia mifuko ya kitambaa na chupa za maji zinazoweza kutumika tena. Jambo ambale hupunguza kiasi cha taka zinazoishia kwenye mito na madampo. Aitha, mimi ni muumini wa kupanda miti katika maeneo ya wazi. Na kutunza bustani ndogo nyumbani, inayosaidia kusafisha hewa na kuvutia viumbe wenye nyuki na vipepeo. Huku nikizingatia matumizi ya nishati mbadala na kuzima taa zote zinazohitajika ili kuokoa umeme. Kwangu mimi utunzaji wa mazingira ni mfululizo wa maamuzi. Madawo ya kila siku ambayo yakijumuishwa pamoja yanaleta mabadiliko makubwa katika kuhakikisha kuwa tunaridhisha. Ulimwengu wenye afya na kijani kibichi kwa vizazi vijavyo. Hali inayo niimarisha kiroho na kunifanya nione fahari kuwa sehemu ya suluhisho la mabadiliko ya tabianchi.

Ndiyo ninapenda sana kula samaki kwa sababu ni chakula chenye ladha mzuri na virutubisho muhimu kwa kama protini na asili ya mafuta ya omega tatu ambayo ni bora kwa afya ya moyo na ubongo ninavutiwa zaidi na samaki kwa wa kuchoma au wakukaanga aliyekolezwa viungo asili asilia heka mara ndimo, kitungu saumu, na tangawizi. Kwani mchanganyiko huo, hutoa harufu ya kuvutia na ladha ya kipeke. Inayopendeza sana inapoliwa na ugali wa wali aidha, samaki ni chakula chepesi kinacho mngenyewa. Kwa urahisi mwilini, jambo ambalo hunifanya nijisikie mchanga mfu, baada ya kula huku nikifurahia utofauti wa aina mbali mbali za samaki kulingana na mazingira wanayotoka. Iwe ni wamaji baridi kama sato au wale wa bahari wenye ladha ya chumvi kiasi.